Kwa kawaida, nafanya mazoezi asubui, mazoezi asubui hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, kuimarisha umakini, na kueka hali nzuri ya moyo kwa siku mzima. Hata hivyo, wakati mwingine mazoezi ya jioni pia ni mazuri, haza kama siku imekua na shughuli nyingi.